Kipaumbele kikuu kazini kwa mawasiliano ni uwazi na heshima ni umuhimu kutoa taarifa kwa wakati wa lugha rahisi na inayoeleweka.